Ili kujiandaa kwa mkutano, mimi huanza kwanza kwa kupitia ajenda ya mkutano huo ili kuelewa mada kuu zitakazi jadiliwa. Baada ya hapo, mimi hufanya utafiti mdogo na kuandaa maelezo yangu au maswali ambayo ningependa kuuliza wakati wa kikao. Pia, mimi upenda kuhakikisha kuwa vifaa vyangu vyote kama vile, kalamu, daftari au hata kompyuta, viko tayari na vinafanya kazi vizuri. Ikiwa ni mkutano wa mtandaoni, mimi hukagua muunganisho wa mtandao mapema ili nisipate usumbufu wowote. Mwishowe, mimi hufika kwenye eneo la mkutano dakika chache kabla ya kuanza ili kupata utulivu na kujiweka tayari kisaikolojia kwa majadiliano yajayo.

Timu ninayoipenda zaidi ya mpira wa miguu ni Arsenal. Nilianza kuipenda timu hii tangu nikiwa mdogo kwa sababu ya mtindo wao wa kipekee wa kucheza mpira wa kuvutia na wa kasi. Moja ya mchezo ya kushangaza ninayokumbuka ni ushindi wao mkubwa, dhidi ya wapinzani wao wa jadi, ambapo walionyesha ari kubwa ya kupambana hadi dakika ya mwisho. Mchezaji ninayempenda zaidi katika timu hiyo kwa sasa ni bukayo saka kwa sababu ya uwezo wake mkubwa wa kutoa pasi na kufunga mabao muhimu. Kila mara timu yangu inaposhinda mimi hujihisi mwenye furaha sana na mwenye fahari kwani ushindi wao unanipa motisha na kunifanya nifurahie mchezo huu wa mpira wa miguu hata zaidi ya kila wiki.